Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku. Napenda kuku kwa sababu ni laini, tamu na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Unaweza kukaanga, kuchemisha, kuchoma au kupika kwa mchuzi. Na kila njia inaladha yake ya kipeke. Kuku pia ni chakula chenye afya ikilinganishwa na nyama zingine kwa sababu haina mafuta mingi. Zaidi ya hapo, upatikana kirahisi na inapendo na watu wengi nyumbani. Ni kila kuku na hizi nimeshiba vizuri na nimefurahia chakula changu kabisa.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Napenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi na wa haraka kutumia. Hasa ninapofungua simu yangu mara kwa mara. Unanihakikishia usalama kwa kuwa ni mimi pekee, ninayeweza kufungua kifaa changu. Tofauti na kutumia nenosiri ambalo mtu anaweza kukisia. Pia unapunguza muda wa kufungua simu na hunipa amani ya akili nikijua taarifa zangu ziko salama.

Ninajenga mahusiano mazuri na ufanya kazi wengine kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi, heshima na ushirikiano wakweli. Kwanza, ninaakikisha ninawasikiliza kwa makini wanapotoa mawazo yao au changamoto wanazo kutana naazo. Kwa sababu kila mfanya kazi anataka kuheshimiwa na kutambuliwa. Pia, ninajitahidi kuwasiliana kwa luga ya heshima hata tunapokuwa na maoni tofauti. Kwani tofauti hazipaswi kuwa chanzo cha migogoro bali fursa ya kujifunza. Ushirikiano ni jambo muhimu kwangu, hivyo kuwa tayari kusaidia mwenzangu ninapohitajika. Na pia siogopi kuomba msaada ninapokwama. Zaidia ya hapo, ninathamini mchango wa kila mtu na nawapa pongezi wanapofanya kazi vizuri. Jambo linaloongeza motisha na kuimarisha uhusiano. Nina jitahidi kudumisha mazingira chanya kwa kuepuka maneno au vitendo vinavyoweza kuleta mvutano na badala yake na pendelea kutatua changamoto kwa mazungumzo. Kupitia njia hizi, ujengwa uaminifu, mshikamano na mazingira bora ya kazi ambayo hufanya kila mtu ajisikie huru, kuthaminiwa na tayari kushirikiana kwa ufanisi.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni nyekundu. Ninaipenda kwa sababu inaonyesha nguvu, ujasiri na shauku. Rangi hii hunifanya nijisikie mwenye motisha na kujiamini, hasa ninapoitumia katika mavazi au vitu vinavyo nizunguka. Nyekundu pia huleta hisia za joto na umakini, na mara nyingi huchukuliwa kama ishara ya udhubutu na mapenzi. Kwa ujumla, nirangi inayo nipa nishati chanya na hunifanya nijisikie hai na mwenye msukumo.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa kujitenga kidogo na pilka pilka za kazi ili kuurudisha mwili na akili katika hali ya utulivu. Mara nyingi, huanza kwa kuoga maji ya uvuguvugu, jambo linalosaidia kuondoa uchovu na msongo wa mawazo. Kisha napenda kukaa kimya au kusikiliza muziki nilioupenda au kuvinjari mitandao ya kijamii kwa muda mfupi ili kuburudika. Wakati mwingine hutazama kipindi au video fupi za kufurahisha au nasoma jambo jepesi linalonipa burudani. Pia hupata muda wa kutafakari siku yangu na kupanga shuguli za kesho kwa utulivu. Njia hizi hunisaidia kupumzika vizuri, kupata amani ya ndani na kujianda kwa siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya.

Ndiyo, napenda sana kupika. Kwa sababu hunipa furaha na nafasi ya kujieleza kwa ubunifu, kupika hunifanya ni jisikie huru kujaribu mapishi mapya, ladhaa tofauti, na mbinu mbalimbali za upishi. Napenda kuchagua viungo kwa makini, kuanda chakula kwa utaratibu, na kuona jinsi mchakato mzima unavyozaa matokeo mazuri. Pia kupika hunipa nafasi ya kuwajali wengine, hasa familia, kwa kuwa chakula kizuri huleta watu pamoja na kuimarisha mahusiano. Mbali na hilo, kupika nyumbani hunisaidia kudumisha lishe bora na kuokoa gharama. Wakati nikojikoni na hisi utulivu na kuridhika, kwani ni muda wa kujisikia na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, kupika sii kazi tu kwangu, bali ni kitu kinachonifanya nifurahi na kunipa kuridhika moyoni.

Ndiyo, ninatoa sadaka na mchango kwa sababu hunaamini ni jukumu la kuonyesha upendo, mshikamano na huruma kwa watu wengine. Kutoa hunipa furaha ya ndani kwa kujua kwamba mchango wangu hata kama ni mdogo unaweza kuleta tofauti katika maisha ya mtu mwingine. Ninapotoa sadaka nahisi ninachangia katika kujenga jamii yenye msaada na welewano. Pia ninaamini kuwa kutoa hunijenga kiroho na kunifundisha shukrani, unyenyekevu na kujali wengine. Kupitia sadaka na michango, ninajifunza kushiriki nilicho nacho na kusaidia pale inapoitajika. Jambo linalonipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie kurithika.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani hadi kali kidogo. Chenye mchanganyiko mzuri wa viungo vinavyoleta harufu na ladha mzuri. Napenda chakula ambacho kimepikwa kwa uangalifu, kikawa na ladha inayojitokeza bila kufunika ladha asilia ya chakula chenyewe. Ladha ya viungo kama tangawizi, kitunguu saumu au viungo vya kienyeji hunifanya nidhamini zaidi mlo. Sipendi chakula kilicho na chumvi au pilipili nyingi kupita kiasi. Kwa sababu huondoa furaha ya kula. Kwa ujumla, napendelea chakula chenye uwiano mzuri wa ladha kinachonifanya nifurahie kila tonge na kujisikia kuridhika baada ya kula.

Kuhianisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana kwangu, kwa sababu kuna hakikisha sina msonga wa mawazo na maisha yangu ya kibinafsi hayathuriwi na majukumu ya kazi. Kwanza, najaribu kupanga ratiba yangu kwa uangalifu ni kizingatia muda wa kazi na muda wa kupumzika au kufanya mambo binafsi. Na pendelea kuweka mipaka thapiti kama kutochukua kazi nyumbani au kuangalia barua pepe za kazi wakati wa mapumziko ili niweze kuwa na muda wakufamilia na starehe binafsi Pia napanga muda wakufanya shuguli ninazo penda kama mazoezi, kusoma au burudani ndogo ili nifanye mambo ya nayo nijenga kiseikolojia na kimwili Mara nyingi pia, ujifunza kusema hapana pale ambapo kazi inaweza kuvunja mipaka yangu binafsi. Jambo linaloongeza usawa katika majukumu ya kazi na maisha ya kibinafsi. Kwa kufanya hivi, ninahakikisha kuwa nipo na nguvu na motisha za kufanya kazi vyema. Huku pia nikiwa na furaha na amani katika maisha yangu binafsi. Mwisho ya kuzingatia uwiano huu, maisha yangu yanakuwa na utulivu zaidi na mimi binafsi na hisi kurithika zaidi na kila kipande cha maisha yangu.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu kwangu, ili kuhakikisha ninafanya kazi kwa mpangilio na ufanisi. Kwanza, napitia majukumu yangu yote ya mwezi na kuangalia ni kazi gani zinahitaji kipa umbele. Kisha ninaweka malengo yanayoweza kupimika na kufanikishwa ndani ya muda ulio wekwa. Kwa mfano, napanga ni miradi gani au kazi gani lazima itimizwe, ifikapo mwisho wa mwezi, na ninaweka hatua ndogo ndogo za kufanikisha kila lengo. Pia napenda kuhakikisha malengo yangu yanalingana na malengo ya timu au ya kampuni. Ili kazi yangu ichangie kwa ufanisi katika malengo makubwa ya shirika. Wakati mwingine, ninatumia kalenda au programu za kupanga kazi ili kuratibu muda wangu vizuri na kuwakikisha sina mrundiko mkubwa wa kazi mwishoni mwa mwezi. Pia ufanya mapitio ya kila wiki ili kuona maendeleo yangu na kufanya marekebisho pale inapoitajika. Kwa njia hii, si tu kwamba malengo yangu ya kila mwezi yanatimia, bali pia ninakuwa na utulivu wa akili, najua ni nini kinacho nifuata na ninaweza kuzingatia ubora wa kazi yangu bila haraka. Mwisho, mfumo huu hunisaidia kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii, kuboresha ufanisi wangu na kuhakikisha kila mwezi unafikia matokeo yanayotarajiwa.

Ninapendelea mazingira ya kazi ambayo ni ya urafiki na uwazi kwa sababu yanaunda hali yenye motisha na ushirikiano mzuri. Katika mazingira ya urafiki, wafanyakazi wanahisi uhuru kushirikiana, kuulizana maswali na kusaidiana bila hofu ya kutharaulika au kutukana. Hii inasaidia kujenga mshikamano wa kweli kati ya wafanyikazi, jambo linaloongeza ufanisi wa kazi, aitha uwazi ni jambo muhimu sana, napenda maeneo ya kazi ambapo mawasiliano ni wazi, ambapo kila mtu anajua matarajiwa yake na kila hatua au mabadiliko yanashirikishwa kwa wakati. Mazingira kama haya hupunguza mkanganyiko, huongeza uwajibikaji na kuunda hali ya kuaminiana. Pia napendelea pale ambapo maoni tofauti yanaheshimiwa, changamoto zinashugulikiwa kwa mazungumzo ya heshima na kila mtu anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu. Kwa ujumla, mazingira ya kazi yenye urafiki na uwazi hufanya kazi kuwa ya furaha zaidi, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi kila siku.

Ninatumia kompyuta zaidi kazini kwa sababu ni chombo muhimu kina choongeza ufanisi na kurahisisha kazi. Kwa mfano, napendelea kutumia kompyuta kuandika ripoti, kuwasiliana kwa barua pepe, kupanga ratiba na kuanda taarifa za kifedha au biashara. Kompyuta pia ufanya kazi za utafiti kuwa rahisi kwa sababu ninaweza kupata taarifa haraka na kwa usahihi. Zaidi ya hapo, husaidia kuhifadhi na kupanga nyaraka zangu vizuri ili ziwe rahisi kupatikana wakati wowote. Kwa kutumia kompyuta kikamilifu kazini, ninaweza kumalizia kazi kwa muda mfupi, kupunguza makosa na kufanya kazi zangu ziwe na ubora zaidi. Hivyo kompyuta ni kifaa ambacho siwezi kuacha kutumia kwa sababu ni msaada mkubwa kwa kila kipengele cha kazi yangu.

Kusubiri kwenye msari kunaweza kuwa changamoto kidogo, lakini mimi ninajihisi vizuri ikiwa msari unasonga taratibu. Ninapokuwa na subira na kuona kuwa kila mtu anafuata mchakato vizuri nahisi utulivu na siwezi kuchanganyikiwa au kuchoshwa. Mara nyingi, napendelea kutumia muda huu kwa njia ya kufikiria mambo mbalimbali au kupanga shuguli zangu za siku, badala ya kukasirika. Pia kusubiri kunanifundisha uvumilivu na kuwa na subira, jambo linaloongeza heshima kwa wengine waliopo kwenye msari pia. Hata hivyo, ikiwa mstari unasogea polepole sana au kuna ucheleweshaji usio kuwa walazima, ni kawaida kuhisi kidogo kikiwemo, uchovu na au kutorithika. Lakini bado najaribu kushikilia subira na kuzingatia kuwa kila kitu kinafuata utaratibu. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari kunapita uvizuri kwangu pale kuna mpangilio na kila mtu anashirikiana. Na huchukua mda kama fursa ya kupumzika kidogo au kutafakari mambo binafsi.

Ningependa sana kumfuga sungura kwa sababu ni mnyama mtulivu, msafi na rahisi kutunza ikilinganishwa na wanyama wengine. Sungura ni mnyama wakuvutia na mwenye tabia ya upole, jambo linalomfanya afae kufugwa nyumbani bila kusababisha usumbufu mkubwa. Pia anaitaji na fasi ndogo na anaweza kulishwa majani, mboga mboga na chakula maalumu cha sungura ambacho ni rahisi kupatikana. Kumfuga sungura kuna nipa furaha na kunipunguzia msongo wa mawazo kwa sababu napata nafasi ya kumuangalia na kumtunza kwa upendo. Zaidi ya hapo, sungura hufundisha uwajibikaji hasa kwa watoto kwani wanajifunza umuhimu wa kumjali kiumbe hai. Kwa ujumla, kumfuga sungura ni jambo linalo nipenda kwa sababu huleta furaha, utulivu na uhusiano mzuri kati ya mfugaji na mnyama.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi maisha ya sasa yalivyo jengwa kutoka matukio ya zamani. Kujifunza historia hunipa muanga kuhusu tamaduni, mila na maamuzi yaliyo fanywa na watu walio tutangulia, pamoja na atari zake kwa jamii ya leo. Pia hunisaidia kuepuka kurudia makosa ya zamani kwa kujifunza kutoka mafanikio na changamoto zilizo pita. Napenda historia kwa sababu siyo kukariri matukio tu, bali ni kujifunza sababu matokeo na somo lililomo nyuma ya kila tukio. Zaidi ya hapo, historia hunijenga katika fikra pana na kunisaidia kuthamini utofauti wa watu na tamaduni mbalimbali. Inafanya nitambue kuwa maende leo tunayo yaona leo yali hitaji juhudi, maumivu na uvumilivu mkubwa. Kwa ujumla, kujifunza historia kuna nipa marifa, kuna nipa mtazamo mpana wa dunia na kuna nifanya niwe mtu mwenye ufahamu wakina kuhusu maisha na jamii.